Unashughulikia kazi za dharura vipi. Kazi za dharura nazishughulikia kwa kuzipa kipaumbele kwa kuzipa muda ama wakati unaofa na wakati ambao utatosha kukamilisha jambo hilo na kulishughulikia.

Ushauri gani ungependa kumpa mtu mwingine? Mtu mwingine labda ningempa ushauri ya kuwa jifunze mawasiliano. Kwa kuwa mawasiliano ni uhusiano. Ukijifunza kuwa na mawasiliano mema, utakua na uhusiano mema na watu wengine.

Unaufwata matukio ya kimataifa, ndiyo mimi ni mtu ambae napendelea kufuata matukio ya kitaifa kwa kuwa. Unaishi kwenye taifa hilo, kwa hivyo kitu ambacho kinafanyika kwenye taifa lako, lina kuhusu, upende, usipende.

Je, unatumia mfumo wa usalama wa vidole, ndiyo natumia mfumo wa usalama wa vidole kwa kuwa sazingine inasaidia mtu ambaye simu si yake haezi kutumia simu ile, yahitaji tu kidole ya mwenye simu. Ni mfumo wa usalama unafanya kazi vizuri sana.

Unasoma wapi habari mtandaoni? Habari mtandaoni yanapatikana karibu kwenye programu zote pale Facebook, pale Instagramu, pale IG, napata pia habari pale YouTube. Na mahali mengi mengi mengi.

Juisi gani ya matunda unayoipenda? Napenda juisi ya matunda ya nanasi na pia maembe. Nanasi na maembe sana sana kwa kuwa kwanza napenda pia mchanganyiko zile ambazo zinachanganywa. Saa zingine hukuwa tamu zaidi.

Jee umewai kuenda maonyesho ya sanaa ndiyo nimewai kuenda maonyesho ya sana pale shuleni tulipopelekwa kama somo. Na ilikuwa maonyesho mazuri niliweza kujifunza mengi. Kutokana na maonyesho hayo na naienzi.

Mchezaji gani wa michezu naopenda? Napenda mchezaji Cristiano Ronaldo ni mchezaji wa mchezo wa mpira wa mguu. Na ni mchezo ambao mimi ufurahia kutazama sana sana pale wikendi.

Unapendelea suruali au sketi. Napendelea suruali kwa kuwa mimi ni mwanaume. Mwanaume huwezi pendelea sketi. Labda pia kwa mwanamke anapendelea saa zingine suruali, saa zingine anapendelea sketi.

Je wewe ni mtu wa kuamka mapema au wa usiku. Mimi ni mtu ambaye huamka mapema. Mara mingi usingizi huniishia saa moja na nusu asubuhi. Na pia mimi ni mtu wa ambaye hulala, usiku, usiku, nikichelewa labda saa zingine saa saba, saa nane ama saa sita.

Unaandaa ripoti za kazi vipi? Ripoti za kazi kwanza naenda nafanya research kwa kina na kwa umakini. Kisha naandika ripoti la kujiandaa kuanza ripoti ambaye si rasmi. Kisha na kipitia na iwapo itakuwa rasmi. Basi ndaandika ripoti ya mwisho rasmi na nitakipeana untaeza kuprezenti pale.

Je unapenda kusoma maoni mtandaoni. Ndio, napenda kusoma maoni mtandaoni kwa sababu sa zingine kukua chanzo cha kicheko. Ni kitu ambacho sa zingine weza furahia kupitia na ni kitu ambacho sa zingine weza sikitika kupitia asa inalingana.

Harufu gani unayipenda, napenda harufu ya kupendeza, harufu ambayo haikwazi, mtu harufu ambayo inafanya mtu akaye kwa stara, kwa starehe zake na kwa raha ila kukwazika moyoni.

Unapiga picha mara ngapi? Sina wakati ambapo mi husema ati ndapigia picha wakati fulani na fulani, mimi ikifanyika inafanyika, nikijipata nimepiga picha, basi ndakua nimepiga picha, si ya kitu ambacho mi upanga ati ndaenda nipige picha siku fulani ama wakati fulani.

Ni lengo gani la muda mrefu na kazini? Lengo la kujiandika, lengo la kujiajiri, lengo la kuwa bosi wangu mimi mwenye, lengo la kufuata na kuwa na sheria zangu mimi mwenye pale kazini.

Lugha gani ungependa kujifunza? Ningependa kujifunza lugha la. Labda kifaransa, na labda kihispaniola, na labda kijerumani. Lugha hizo tatu.

Unafanya nini wakati umeme unapokatika? Wakati umeme unapokatika maramingi labda nitachukua simu yangu na labda niingie pale interneti ama pale mtandaoni nione nini kinafanyika, nini hakifanyiki?

Mfereji gani wa tivi unaofuata? Mimi nafuata mfereji wowote wa tivi ambao unapeana labda kitu kinachonifurahisha iwe habari, iwe kipindi, iwe mafunzo. Bora yake ni mfereji unaonipa kitu ambacho kinanijenga, kinanisaidia, basi nitafuata manze.

Je, unapenda kujaribu vyakula vipya ndiyo? Napenda kujaribu vyakula vipya ili nipate ladha zingine mpya ama ladha zingine ambazo sijaeza kuvila ama kupatana navyo pale mbeleni ama pale mwanzoni.

Je, unapenda kuzungumuza kuhusu siyasa? Ndiyo, napenda kuzungumuza kuhusu siyasa kwa hiko, kwa sababu naona kuwa ya nanihusu. Wana siyasa sa zingine huu dhamini ni bei gani itakuwa kwa bitha flani. Kwa hivyo, mimi ni lazima nifuatiliye siyasa.

Niambie kuhusu timu yako unayoipenda mpira wa miguu napenda timu ya Manchester United ni timu ambayo nimeipenda kwa muda sasa takriban labda miaka kumi na tano ni timu ambayo ningependa kuona ikifaulu na ikifanikiwa.

Jee, unapenda kuvaa vipuli, ndiyo mi huvaa vipuli, mara moja na mara kadhaa hapa na pale. Ni njia nzuri na ni vazi nzuri, ninayoipenda, saa zingine hutokea nzuri na linapendeza.

Jee, unapenda kufanya kazi nyumbani? Haa, iwapo napenda ama sipendi kazi lazima ifanywe kwa kuwa, tusipofanya kazi tutaishi ije soo. Ndiyo, kazi kama iko lazima lifanywe, lisipofanywa, lilitafanywa na nani?

Ungependa kuona maendeleo gani katika jamii katika jamii ningependa kuona maendeleo ya umasikini kupunguka na kila mtu kupata anachokihitaji kinachomkimu katika maisha hii.

Unashugulikia wateja vipi? Ninashugulikia wateja kwa kuwa kwanza na ile patience, yani ile uvumilivu. Na kukumbuka kuwa mteja siku zote atakuwa, atakuwa rait ama, atakuwa anajua, anachokitaka.

Niambie kuhusu kumbukumbu ya utotoni niweze kushiriki kumbukumbu nzuri ya wakati ulipokuwa mtoto, labda ni mchezo, safari au sherehe. Safari, labda, je unakumbuka ni kwa nini, ni nani ulikuwa pamoja naye, familia mara mingi.

Je, unasoma gazeti la hasha, labda mtandaoni, lakini ile gazeti, gazeti yenyewe. Ni ngumu sana, sikumbuki hata mwisho ni lini nikisoma gazeti. Ilikuwa kitambo sana.

Unapenda kununua nini zaidi? Unapenda kununua vitu ambavyo ni vitu ambavyo naitaji na ziwe kwa bei nafuu bei ambayo nikotayari kununua ama bei ambayo haitaniumiza ni kinunua.

Unapenda nini kuhusu mtaa wako? Ninapenda ule ufahamu ninao kuhusu mtaa ambao nilizaliwa ni mtaa ambao nimekuwa kwa muda mrefu sana kifahamu kwa kina.

Nje, unapenda kutembea msituni, la hasha, mimi sipende kutembea msituni kwa sababu msituni, huwezi jua utakutana na nini au nani, labda nyoka, labda mnyamapori, labda mwizi, majangili, kwa hivyo la hasha.

Unataka kufika wapi katika kazi yangu, unataka kufika pale mahali paa juu ama pale ambapo mimi ndio bosi, mimi ndio ni mejiajiri, mimi ndio na fatasheria zangu, mimi ndio na jilipa na mimi ndio na lipana.

Jee, unatumia teknolojia ya sauti ndiyo. Mara kadhaa hapa na pale nikipatana na teknolojia ya AI mara mingi natumia sauti. Kwa kuwa sauti ni rahisi, unapotumia aina ya teknolojia hiyo.

Jambo geni la dini ni muhimu kwako. Dini kila mtu anafaa amwogope na muheshimu mungu. Unafikiri ilo ndo jambo la maana kwangu. Kumwogopa na kumuheshimu mungu.

Unafanya mazoezi ya mwili mara ngapi? Mara mingi mimu hufanya mazoezi ya mwili mara kama tatu kwa wiki, mara kuminambili kwa mwezi. Kwa kuwa mwili nzuri ni afya nzuri.

Unapotaka kustarehe unafanya nini? Kitu ya kwanza natafuta kitu ambacho kinanifurahisha ama kinanipendeza, kitu ambacho kinanipa raha kukifanya. Labda ni kuongelea, labda ni kutembea, labda ni kukimbia, labda ni kutazama filamu. Mbora kinanipa ile furaha, bazi singejistarehesha nae.

Unapata habari wapi? Mara mingi mimi napata habari mtandaoni kwenye maprogramu na kwenye mtandao kwa jumla labda ni Facebook pale, labdani YouTube, labda ni Instagramu. Pia WhatsApp saa zingine hukua na habari manze.

Unafanya usiku nini kabla ya kulala? Kabla ya kulala usiku nitakula nitasugua meno. Labda kidogo nitaangalia simu yangu mtandaoni au ni nini kuna nini nani amenitafuta. Kisha nitakiandaa kitanda na pia kuandaa nguo ambazo nitahitaji ama vitu ambavyo nihitaji pale asubuhi.

Je una kumbukumbu gani ya kutisha? Kumbu kumbu ya kutisha yamekuwa mengi mi ata sikumbukigi. Moja ambayo naeza sema ni kumbu kumbu ambalo lilinitisha zaidi lakini kumbu kumbu za kutisha zimefanyika mingi mingi.

Je, unapenda kuogelea ndio, ninapopata ile fursa, aaah napenda ni kitu ambacho mimi ukienjoy, ni kitu ambacho nafurahia kukifanya, mara moja hapa na pale.

Unapendelea kitanda kigumu au kizuri. Napendelea kitanda kizuri kitanda ambacho mtu anafurahia ama kitanda ambacho mtu anaeza enda ajisahau na amke kesho yake asubui bila kung'ang'ana usiku.

Je, unapenda kupanda milima? Ndio mara moja pana pale ni kitu ambacho saa zingine ni zoezi nzuri, saa zingine ni zoezi la kutuliza mwili na akili. Na pia ni nzuri kiafya.

Ni cha kigeni. Chakula gani cha kigeni umewahi kujaribu? Vyakula vya kigeni nimejaribu kadhaa na vingi. Kuna mingi hukuwa nzuri, mingi hukuwa tamu na pia nzuri kujaribu mambo kadhaa.

Unapenda nini kuhusu shirika langu? Shirika langu naipenda kwa sababu ni shirika ambalo watu wana jengana, watu wana ile roho ya kusaidiana. Na kila mtu anataka kuona mtu mwingine akifaulu.

Uwezo gani ungependa kuwa nao? Ningependa kuwa na uwezo wa uwezo wa kuweza kufanikiwa kwa kila kitu ambacho nakiguza na kila kitu ambacho naweka akili yangu kufanya ningependa kuwa na uwezo wa kukamilisha jambo hilo na kwa kufanikiwa yaani.

Jee, ungependa kuoga kwa maji ya moto. Labda kuwe na baridi kali, lakini kama hakuna baridi kali, na naweza oga maji baridi, mimi ni mtu ambaye na pendela maji baridi kushinda maji moto.

Unahifadhi pesa vipi? Pesa unahifadhi kwa kuweka kwenye account na kuwa na ile disiplin ama ile hekima ya kuchunga ile pesa ile uwezo wa kufikiria mbele.

Unatumia muda wako wa bure vipi, muda wangu wa bure natumia kwa kujaribu kujifunza kitu kipya kwa kujaribu kujifunza shughuli ama njia fulani ambayo sijajifunza kutengeneza ama kuweza kujiendeleza.

Je, unapenda kuendesha baiskeli? Ndiyo, ni kitu ambacho nilikuwa napenda sana nikiwa mdogo. Ni kitu ambacho nilikuwa napendelea kufanya na ni kitu ambayo ilikuwa inanipea starehe. Kwa sasa sijui kwasababu kwa sasa sina baiskeli bana.

Je unapenda kucheza ngoma ndiyo mi ni mfani sana mini mtu ambae napenda kusikiliza ngoma kila siku, kila asubuhi, kila mchana, kila usiku. Kwa hivyo mimi hufurahia na hupenda kusikiliza ngoma.

Je, unapiga kura ndiyo napiga kura, ili kura linalokuja lazima nipige kura, lazima nichague viongozi ambao mimi napendelea viongozi ambao wanapanga kufanya vitu ambavyo mimi nataka.

Unafanya nini wakati wa wa mapumziko wa kazi? Wakati wa wa mapumziko wa kazi maramingi nitaenda la labda ya chooni, nitaenda labda nipate nguvu pale nje. Labda ni nyeroshe mguu na nitulize akili na mawazo.

Unapenda kufanya nini na familia yako. Labda kukaa, labda kutulia. Labda kutiana moyo hapa na pale. Na kukumbushana kuwa ni kila kitu. Kuwa na mahusiano mema.

Ushaurigani ungependa kumpa mtu anayeanza kazi. Awe na uvumilivu kila mtu huanzia pale chini. Na iwapo utakuwa na uvumilivu basi utaweza kupanda zile ngazi pale kazini.

Unapenda rangi gani kwa ukuta wa chumba, rangi yoyote ambayo itapendeza, rangi yoyote ambayo itavutia kwa macho, rangi yoyote ambayo haitachafuka kwa haraka na pia haitatoka kwa haraka.

Unapendelea kunyoa au kuvaa ndevu. Unapendelea kuvaa ndevu manze. Kazi ya kundevu ni kuwacha imee manze mbona unyoe. Kwa hivyo mi napendelea kuvaa ndevu ni kitu ambacho noaona. Ya improve looks ipale.

Sifa gani muhimu kwa kiongozi mzuri? Kiongozi mzuri ni ule kiongozi ambae anasikiliza maoni, fikra na mawazo ya kila mmoja wapo ya watu ambaye anaongoza na kuzitumia katika ile kutafuta shugli ama suluhisho ama tatii suluhisho katika tatizo hilo.

Sera gani ya kampuni na unayoina muhimu? Sera ya kumlinda na kumtunza kila mfanyi kazi kwa kuwa bila wafanyi kazi basi. Kazi ama hata ile sera kwenye kampuni hiyo haitaweza kusonga.

Je unapenda kusafiri na ramani au GPS? Kwa sasa na teknolojia ya kisasa nafikiria kuwa GPS ni njia nzuri na rahisi ya kusafiri nayo kwa hivyo napendelea GPS kwa ramani.

Mboga gani unazopenda kula, mimi napenda mboga zenye ladha nzuri, mboga ambazo si kali, mboga ambazo zinafurahisha kula, na pia mboga ambazo zina manufaa kwa afya yangu kwa jumla.

Unakumbu kumbu gani nzuri za shule? Shule ninakumbu kumbu nyingi sana nzuri. Sana sana shule ya upili ni palikuwa na kumbu kumbu nzuri pale kwenye entertainment pale kwenye masomo kwenye mahusiano.

Unapenda wanyama wa aina gani, napenda wanyama wa aina zote, napenda wanyama wa pori, napenda wanyama wa nyumbani mnyama yoyote ambaye anapendeza, mnyama yoyote ambaye anapendeka.

Unapenda kutumia muda vipi kukula sana sana kwa pamoja, kwa kupena maoni kwa pamoja, kwa kuongea na kupeana hadithi kwa pamoja.

Ni nini kipaumbele kazini kwa mawasiliano? Ah, mawasiliano ni mawasiliano. Kama kukona kitu ya kusema wasiliana. If not, you are pussy. Mwasiliano huleta usiano mema kwa hivyo mawasiliano mazuri, usianomazuri.

Mahali gani pa kihistoria ungependa kutembelea? Nimekuwa Mombasa maramingi lakini sijatembelea Fort Jesus. Fort Jesus ningependa kutembea, huko sku flani, de flani, mara moja.

Je, unapenda kukimbia? Ndio kama nina hiyo fursa, kama nina hiyo wakati, napenda kukimbia ni kitu ambayo pia inaweza kutuliza mwili. Na akili na ikuwezeshe ukuwe fresh ama upate ile nguvu mpya.

Je, unapenda kuenda pwani? Ndio, ndio, napenda kuenda pwani. Hali ya hewa ya pwani yanifurahisha. Maisha, vyakula, na pia bahari ya pwani na pia watu wa pwani, pwani kwa jumla inafurahisha sana.

Ni ambie kuhusu harufu unaipenda zaidi. Unaweza kushiriki ni harufu gani unaipenda. Labda ni chakula maua au manukato. Manukato. Je unakubuka ni wakati gani unayoihisi harufu hii. Wakati wowote ninapohisi kusikiliza harufu hiyo.